Mimi huwa napenda kununua vitu kwa duka za jumla ukiwa ukinunua bidhaa kwa duka za jumla, unapunguza gharama ya matumizi. Hivo, huwa siendi dukani mara kwa mara. Huwa naenda dukani kama mara moja kwa mwezi katika duka ya jumla alafu katika duka za mtaani, naenda mara kama moja pia kwa wiki, ili kuchukua bidhaa ndogodogo kama vile maziwa, boga, vifaa vinavyoharibika haraka haraka navinunua katika madukani maramoja kwa wiki. Lakini vifaa ambavyo haviaribiki navinunua kwa jumla maramoja kwa mwizi.